Napendelea chakula kisicho na mafuta zaidi kwa sababu kinanifanya nijisikie freshi na chenye nguvu. Ninajali afya yangu. Hivyo napendelea mlo wa balanzi unayonipa vifurubi tupishu vyote lakini bila kuzidi mafuta. Hii inanisaidia kua na nishati ya kutosha kwa shughuli zangu za kila siku.

Ndiyo, nimeshawai kutembelea mto ilikuwa ni safari ya kufurahisha na yenye utulivu sana. Nilifurahia kuona maji ya kitiririka, kusikia sauti ya asili na kupumua hewa safi. Ziyara hiyo ilinisaidia kupunguza mawazo na kufinifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira asili.

Ninashugulikia kazi za dharura kwa kutulia kwanza, kisha kupanga vipaumbele kulingana na umuhimu wa muda, nachukua hatua haraka bila kupanik, na nikiweza nawasiliana na wenzangu ili kushirikiana na kuhakikisha kazi inakamilika kwa sababu na kwa ubora.

Ndiyo, nimeshawai kufanya kazi ya kujitolea. Ilikuwa uzoefu mzuri iliyonifundisha kushirikiana na watu wengine, kuwajibika na kusaidia jamii bila matarajio ya malipo. Kazi hiyo ilinipa, furaha na kunifanya, nithamini umuhimu wa kusaidiana.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu, tunasalimiana mara kwa mara, tunashirikiana pale inapohitajika na kudumisha mahusiano ya heshima na amani, jambo linalosaidia kuimarisha mashirikiano na usalama katika jamii yetu.

Ningependa kutembelea piramidi za misiri kwa sababu zina historia ndefu na ya kuvutia. Ningependa kujifunza jinsi zilivyojengwa na kuelewa maisha ya watu wa kale. Pamoja na kuona urithi huo wa kipekee. Unaoelezea historia ya mwanadamu.

Ndio, ningependa kunywa maziwa ningependa kwa sababu ni kinywaji chenye virutubisho muhimu kama proteini na kalsiamu ambayo hunisaidia kuimarisha mifupa na afya kwa ujumla. Pia hunipa nguvu hasa ninapukunywa asubuhi au baada ya kazi.

Ningependa kutumia muda wa familia yangu kwa kushirikiana shughuli za pamoja kama kula, chakula, kuzungumza au kutembea pamoja. Pia napenda kushiriki, furaha na changamoto kwa sababu muda huo huimarisha upendo, mashirikiano, mshikamano na kuelewa zaidi kama familia.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu na watu wake ni wakarimu. Majirani hushirikiana, mazingira ni lazima. Na kuna hali ya mshikamano inayofanya nijisikie niko nyumbani na nikiwa na amani.

Najiandaa kwa mkutano kwa kwanza kusoma agenda na kuelewa mada zitakazojadiliwa. Kisha na kuandaa vifaa vyangu kama noti, kalamu, laptop. Kwa kutafakari hoja au maswali, nitaweza kuzungumzia. Pia nahakikisha kuwasiliana kwa wakati na kuwa tayari kushirikiana kwa ufasaha katika mkutano.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuboresha ufanisi wangu, kujifunza study mpya na kuchangia kikamilifu katika mafanikio ya timu. Pia nataka kufikisha maendeleo binafsi na kupata uzoefu wa kutosha ili niweze kuchukua majukumu makubwa zaidi ya kutoa matokeo bora kwa ushirika.

Ninapenda tabia za heshma, uaminifu na ushirikiano kwa wengine. Watu wanaonyesha upendo wa kusaidiana kusikiliza wengine na kushirikiana bila kiburi hunifanya nijisikie furaha na kuamini zaidi katika watu. Jambo linalosaidia kuunda ushirikiano mzuri kazini na kutaka maisha ya kila siku.

Lengo lango la muda mrefu kazini ni kukua kitaaluma, kupata ujuzi wa kina na kuchukua majukumu makubwa zaidi. Nataka kuwa sehemu muhimu ya timu kutoa matokeo bora na kuchangia kwa njia nyachanya katika mafanikio ya shirika. Huku nikijenga nafasi ya kukua binafsi na kupata uzoefu wa kutosha wa kitaaluma.

Nigependa kufuga mbwa nyumbani anamanyoya laini macho yenye furaha na tabia ya kirafiki. Anapenda kucheza kufuata mamiliki wake na hunichekesha mara nyingine napenda wanyama wakufuga kwa sababu huleta furaha upendo na kampuni bila masharti.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, usimamizi wa muda na kushirikiana na wengine. Pia ni muhimu kuwa na umakini, uwajibikaji na uwezo wakutatua matatizo kwa sababu hizi study husaidia kufanikisha malengo ya timu na kutoa matokeo bora kazini.

Napenda kutazama video kwenye YouTube kwa sababu kuna maudhui mbalimbali kama elimu, burudani na michezo. Pia napenda TikTok kwa video fupi za kuchekesha na burudisho. Hizi hutoa burudani kujifunza mambo mapya na kupumzika baada ya shughli zito.

Ninapendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunipa nguvu. Kunisaidia kuamka na kunifanya nijisikie tayari kwa shughli za siku. Pia husaidia kudumisha afya na kumbukumbu nzuri. Huku nikifurahia hali tulivu ya asubuhi.

Ninajihisi mwenye subira lakini mara nyingi kidogo wanachoka na penda kutumia muda huo kwa kufikiria mambo muhimu kusoma simu na kupanga shuguli zangu hii husaidia muda kupita kwa haraka na kunifanya ni subiri kwa utulivu bila kuchanganyikiwa.

Napenda kusoma vitabu vya elimu na maendeleo binafsi kwa sababu hunisaidia kujifunza stadi mpya, kufahamu dunia na kuboresha fikra zangu. Pia napenda riwaya za burudani kwa ajili ya kupumzika na kufurahia hadithi zinazovutia.

Ningependa kujifunza programming na teknolojia ya kisasa. Hii itanisaidia kuboresha stadi zangu za kitaaluma, kufanikisha kazi za kisasa na kufungua fursa mpya za kibiashara. Pia kunaleta changamoto na msisimko wa kujifunza kitu kipya kila siku.